Kusafiri kwa ndege hapana sijawai kusafiri kwa ndege kwa sababu pesa hapa inaitajika ili uweze kulipa. Kusafiri kwa ndege ni pesa kubwa kidogo ambayo upatikanaji wake ni mgumu hivyo sijasafiri kwa ndege na sijawai. Japo natarajia siku za usoni niweze kusafiri kwa ndege niweze kufikia ile pesa ambayo inaitajika ili niweze kusafiri ambacho hicho kitu chenyewe tunaita ni nauli kwa nauli ya kusafilia sijaweza kufikisha kwa sababu iko juu sana tofauti na usafili mwingine wowote ule kama wa maji usafili wa balabalani wa kawaida wa basi na vitu kama hivyo kwa hivyo kwa upande huu usafili wa ndege kwangu sijaukamilisha kama inavyotakio kutokana na malipo yake kuwa juu ada yake kuwa juu zaidi. Kwa hiyo ndo changamoto ambayo inanikabili kwa sasa hivi. Kwenye usafili wa ndege kwa hiyo usafili wa ndege kwangu sijaukamilisha kabisa.

Rangi ninayoipenda zaidi ni langi ya kijani ni langi ambayo naipenda sana sana sana. Ni langi ambayo inanikumbusha mimea lakini pia inanikumbusha uwepo wa misitu katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini mbali na langi ya kijani ni kwamba langi ya kijani huwa naipendelea sana kuvaa katika sehemu mbali mbali, ikiwemo katika mashati, ikiwemo katika namna tofauti tofauti kwa sababu ni langi ambayo naipenda sana sana sana sana. Na langi ya kijani ni langi ambayo inanifanya nijihisi kuwa mtu wa mazingira. Mtu ambaye nipo huru, nina njia mbali mbali ambazo za kutatua changamoto. Kwa langi ya kijani inanifanya mimi nijihisi kuwa namna hiyo. Na mara nyingi sana langi ya namna hii huwa naiona sana kwenye mimea. Ikiwa pamoja na miti, majani na sehemu nyingine mbali mbali lakini langi kila siku lazima niione kutokana na maeneo ya hapa na pale kwa hiyo inakuwa inaonekana.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni mafanikio ya kupandishwa cheo. Lakini pia mafanikio niliyoyapata kazini ni mafanikio ya kuwa na mahusiano mazuri sana na wafanyakazi wenzangu. Hayo ni mafanikio ambayo nimeyapata baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu lakini pia kufanya kazi katika ustadi wa hali ya juu. Lakini bila kusahau ni kwamba kazini nimepata mafanikio mengi, mengi, mengi. Ni pamoja na kupata marafiki wapya kila siku kutokana na uzoefu ambao ninao katika hiyo kazi lakini pia kwenye swala la kupandishwa cheo. Nimepandishwa kutokana na kuwa na tabia njema. Lakini pia nakuwa mfanyakazi ambaye napenda kufanya kazi kwa wakati na kukamilisha ratiba zote kwa wakati.

Kuhimiza ushirikiano katika team ni jambo muhimu sana nahimiza kwa namna tofauti tofauti. Asa pale ambapo tunafanya kazi kama team lakini pia pale ambapo inatakiwa tushirikiane kwa namna moja ama nyingine ili kazi ieze kuenda sawa sawa na kufuata sheria zote ambazo zinakuwa zimewekwa kwa wakati huo. Njia ambazo napenda kutumia ni njia za kuweka kiasi cha pesa kama pongezi kwa kazi nzito ambao takua tumeifanya kwa wakati huo. Iyo ni njia moja wapo ya kuimarisha ushirikiano katika timu. Lakini kitu kingine ni kwa kuweka msukumo zaidi na zaidi kwamba tufanye kazi kwa wakati huu ikiwa na ratiba moja, mbili, tatu ili tuweze kufikia kitu fulani. Kwa hiyo hiyo ni njia ambayo inakuwa inaongeza ushirikiano katika kazi.

Kupanda milima, ndiyo napenda ni jambo nzuri ambalo linanipa, tumaini, lakini pia nakuwa nafanya mazoezi, mazoezi hayo yanazidi kuimarisha, kujenga mwili, kwa mfano kupanda milima Kilimanjaro, ambao upo hapa nchini Tanzania. Kupanda mlima melu. Kupanda na milima mingine midogo midogo ambayo ipo Tanzania napenda sana. Kwa sababu inanifanya mimi niwe katika hali ya kutalii. Kuona geografia ya mazingira ya Tanzania vizuri na kwa ufasaha na kujua mlima fulani. Una mwonekano wa aina fulani. Na mwonekano huo ni mzuri. Unakuwa na vivutio vingi. Lakini pia unanisaidia mimi kuweza kujenga mweli wangu katika hali ya kufanya mazoezi ya kila siku ambayo yanakuwa yanahitajika na jamii ya hapa na pale. Hivyo ni kitu ambacho ni kizuri na napenda kufanya hivyo kila mara.

Unagawanya taka zako, ndiyo unagawanya taka zangu pale ambapo ninakua nimetenganisha mifuko miwili. Mfuko mwingine kwenye taka nitaweka vitu ambavyo ni chupa hasasa za maji zitaka pekee yake lakini pia na uchafu mwingine utaka kwenye mfuko mwingine ambao huo mfuko utakuwa hauwezi kuweka hizo chupa za maji ambazo zinakuwa zitayari zimeshatumika. Kwa hiyo kutenganisha taka ni jambo nzuri na ni jambo ambalo linasaidia hata katika kufanya usafi. Inakuwa ni njia moja wapo nyepesi sana ambayo kwa namna moja ama nyingine inazidi kuonyesha utofauti wa hapa na pale ambapo kwenye kutenganisha taka utaweza kujua taka ngumu ni zipi, taka za nyepesi pia ni zipi. Nataka ambazo zinaweza kurudishwa kiwandani na kufanyiwa ubunifu zaidi na zaidi na zikarudi tena dukani kwa hivyo kutenganisha taka kuna saidia kwa namna hio.

Mara nyingi sana ni navofurahia kuwa nyumbani huwana pendelea kufanya shughuli ambazo zitakua nyumbani kwa wakati huo lakini pia kupata muda mzuri sana wakukaa na familia, wakubadilishana mawazo, wakujua kitu gani nataka tufanya kwa wakati gani. Iyo ni moja ya furaha ambayo nafanya nikiwa nyumbani. Kwa sababu tunasema nyumbani ni mahali ambapo panakupa afya ya akili. Lakini pia panakupa tabasamu mala kwa mala. Kwa sababu ukisha maliza kufanya kazi, utapata muda wakupumzika, utakula vizuri. Utaendea kufanya mambo yako mengine kwa wakati bila ya kuwa na bugza. Na mtu yoyote ule ambaye atakuwa nazunguka hayo maeneo kwa hiyo kufanya kazi nyumbani ni kitu ambacho napenda. Kazi za maybe kazi za kusafisha kuweka mazingira safi. Kubadilisha na mawazo na watu wa nyumbani na kila kitu.

Mara nyingi sana habari huwa napata katika mitandao ya kijamii kwa kupitia simu ya kiganjani ambayo inanipa urahisi wa kupata habari ambazo zina uhakika zaidi na zaidi. Lakini njia nyingine ambayo inanisidia mimi kupata habari ni njia ya kusoma magazeti. Njia ya kusoma magazeti ni njia mojawapo ambayo inanipa uwezo wa kupata habari ambazo zinakuwa zinaendelea kwa wakati huo. Hasa katika mazingira yetu ya kila siku kwa hiyo hizo ni njia ambazo zinanisaidia mimi kupata habari kila siku. Lakini bila kusahau nikwamba habari mara nyingi pia huwa napata kwa njia ya runinga kwa kuangalia KBC, Star TV na kuangalia EATV pia kwa sababu ni sehemu ambazo zinatoa habari ambazo zinauhakika. Na za ukweli hivi wanatumia hizo njia zote kupata habari.

Uzoefu wa kazi, ulio ni fundisha zaidi na zaidi ni uzoefu wa manunuzi. Lakini pia uzoefu wa mauzo ni uzoefu ambao nimejifunza kazini sana sana. Na uzoefu ambao ni mzuri ambao nimeweza kuelewa kwa namna kubwa sana kwa sababu uzoefu huo umenisaidia pia katika maisha kila siku, katika biashara zangu, binafsi, sana sana kwenye maswala ya mauzo. Mauzo kitendo kile ambacho unauza bidhaa zako kwa wakati huo na unatafuta masoko ili uweze kuuza bidhaa ambazo unazo kwa wakati huo. Kwa huo ujuzi huo uzoefu umenisaidia sana sana sana. Kwa sababu unaokuwa umesha fanya katika makampuni mbali mbali ama katika sekta mbali mbali ambazo zilikuwa zimakupa nafasi kwa wakati huo. Kwa hiyo, ujuzi wa kazi umenisadia katika mambo mengi.